Ninatumia takribani saa mbili ama nne mtandaoni kwa siku kulingana na siku na mahitaji. Muda huo unagawanya kwa kazi kama barua pepe mikutano mtandaoni. Ya mawasiliano kama whatsapp, simu na mtandao ya kijamii kwa familia na marafiki. Na pia kuna wakati wa burudani na mafunzo kama habari muziki na kozi fupi za mtandaoni.

Napofurahi kwenye nyumbani nafanya mambo yafuatayo. Mimi napenda kutengeneza chakula cha kuvutia kwa wakati wangu. Kama kupika pilau au chapati, ninajifurahia, harufu na ladha, inazotengeneza. Pia ninaweka nyimbo ninazo zipenda na kuimba kwa sauti nzima na kucheza gitaa kidogo ikiwa na nafasi. Ninakaa kwenye kona na rafiki ya nyumbani na kusoma kitabu cha hadithi, historia na maisha. Ninaangale filamu, vipini vya burudani, au michezo kwenye televisheni wakati napo pumzika vizuri.

Zoea nzuri nililojenga ni kusoma angalau kurasa kumi za kitabu kila siku. Nilianza kwa kusoma dakika kumi na tano kabla ya kulala, alafu nikapanda hadi kurasa kumi kwa siku. Leo hii ni sehemu ya utaratibu wangu wa usiku. Ni nzuri kwa sababu hunisaidia kujifunza mambo mapya, huvutia na hufikiria kwa kina. Baada ya siku ya shughuli, mimi husoma hunileta utulivu kutayarisha usingizi.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu ni burudani ya kufurahisha na mazoezi kamili ya mwili. Sababu zingine, kuogelea hunipa hisia ya kuwa huru na kupooza hasa wakati ninacho, vusha na kusukumwa na mawimbi. Pia ina nisaidia misuli yote ya mwili kudumisha afya ya moyo na kupunguza msongo bila kuchubua viungo. Kuogelea huvucha nje ya mawazo ya kazi na hunirudisha katika utulivu na asili.

Ninajitunza kwa mbinu hizi. Katika mwili, nafanya mazoezi ya kukimbia, yoga au kutembea kila siku. Na pia nakula chakula, kama mboga, matunda, kutunza kiasi, cha sukari na mafuta, usingizi mi huwa hulala, masaa saba adi nane. Katika kiakili, mimi husoma vitabu na makala ya kufundisha kila siku. Na pia kuchukua kozi fupi mtandaoni kupanua ujuzi. La mwisho ni kufanya mazoezi ya kupumua kama nne, saba, nane kwa kuepuka mzigo wa habari.

Nalea nywele zangu kila wiki mbili hadi tatu. Hasa asubuhi kabla ya kuvaa. Kwa sababu napenda kudumisha mwonekano wa yayari na safi. Kunyolewa mara kwa mara, kunanisaidia kujiona mwenye nguvu na makini. Nywele fupi zinaitaji matengenezo machache na zinaweza kukaa vizuri hata kwenye joto.

Napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu yananipa mtanzamo mbali mbali, mafunzo vitendo na uelewa wa watu. Ninachokipenda zaidi ni uchambuzi wa wateja. Ninapotaka kunuanua kitu, husoma tathmini kujua ubora, halisi na matatizo yanayoweza kutokea. Kwenye video ya blogu, watu hushiriki ujuzi wao kupika, kutengeneza vitu na kusafiri. Maoni ya watu kutoka nchi ya utamaduni, tofauti, yananifungulia njia mpya ya kufikiria.

Mazoezi yangu ya kila siku ni mchanganyiko. Aina ya mazoezi ni kukimbia, nafanya kila asubuhi kilomita tatu hadi tano kwenye uwanja wa michezo wa karibu. Pia mazoezi ya nyumba kila jioni kabla ya kuoga naioga mara tatu kwa wiki jioni dakika ishirini. Nafanya angalau siku sita kwa wiki, siku ya saba ni ya kupumzika kabisa. Wakati niaupenda ni asubuhi, jioni na pia ninavyohisi baada ya mazoezi ni mwili hauna uchovu, lakini pia nguvu na uwezo. Lakini mawazo yanakua wazi, msongo hupungua na nahisi matumaini. Changamoto ninazopitia wakati mwingine, hulazimika kufanya kazi za nyumbali lakini ninajitahidi kudumisha ratiba. Hata kama ni mazoezi ya dakika kumi na tano tu.

Natumia simu kwa sababu kuu tatu tu. Mawasiliano kujifunza kufanya kazi na burudani na utunzaji. Katika mawasiliano natumia whatsapp na simu kuwasiliana na familia na marafiki na wenza kazini. Na kujifunza na kufanya kazi, mimi husoma habari kupata taarifa za kisasa kupitia vyombo ya habari na blog. Katika burudani na utunzaji, katika mziki, kusikiliza na mazungumzo ya kufundisha.

Ndiyo, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa maracl chache, na moja ya kukumbukwa ilikuwa maonyesho ya uchoraji wa kisasa katika nyumba ya sanaa ya nafsi. Michoro hii yenye rangi kali iliyozungumzia jamii, utamaduni na siasa za kisasa, sanamu ya mbao na chuma zilezochongwa kwa ustadi, picha zapl pekee za watu wa kawaida na maisha jijini.

Ndio napenda kuenda sinema mara mbili ama tatu kwa mwaka tu hasa kwenye tukio maalum kwa sababu ya mara chache ni gharama tikiti na chakula ya sinema zinaweza kuwa ghali maisha ya kila siku yana shughuli zake kazi familia na majukumu mengine na mwisho mbadala napenda kuangalia filamu nyumbani kwenye televisheni au simu kwa sababu ni rahisi nafuu na inaweza kunipa mapumziko.

Utaratibu wangu wa jioni unahusu kumaliza kazi. Saa kumi na mbili jioni kisha kupika chakula cha jioni, kutazama habari au mchezo kwenye televisheni, kusoma kitabu au kusikiliza muziki na pia kuoga maji ya moto kwa ajili ya kupoza mwili. Saa tatu hadi na nusu ninaanza kuandaa usingizi, ninafunga vifaa vyangu vya kielektroniki na naweka nguo za kesho. Ninaangalia alama kwa mipango ya kesho.

Napendelea mahali pa kimya kuliko pa kelele, kimya kinanipa fursa ya kufikiri kwa kina. Ninaweza kusanyika na kuzingatia mawazo yangu bila kufurugwa, kupumzika akili, kusoma na kujifunza, kuwasiliana na mambo ya ndani. Hata hivyo, sipendi hasa kelele zote, ninapenda muziki wa kupumzika.

Napenda mikutano yenye lengo wazi na muda uliowekwa. Mkutano unaojua kwanini umekusanyika na una mwisho wa wakati ulio kubaliwa. Mikutano ya ubunifu ambapo kila mtu anatoa wazo lake bila kuhukumiwa na tunachanganya mawazo tofauti kuunda suluhisho jipya.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi bila nacho ni simu ya mkononi kwa sababu ya mawasiliano, ni njia yangu kuu ya kuwasiliana na familia na marafiki. Wafikiasha, wa habari na huduma napata taarifa, huduma za benki, malipo picha ya simu. Kazi na ushirikiano, salama na muongozo pia ninahifadhi picha na video.